Ili kudumisha afya nzuri, mimi hufanya mambo kadhaa yanayojumuisha mwili, akili na lishe. Kwanza, najitunza kwa kula vyakula vya afya, matunda, mboga na maji ya kutosha. Hii husaidia mwili kuwa na nguvu na kuzuia magonjwa. Pili, huwa nafanya mazoezi mara kwa mara. Kama kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi mepesi nyumbani ili moyo na misuli iwe imara.